Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza Hasa mpira wa miguu kutazama michezo, hunipa furaha na burudani kubwa na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi ama hata masomo Ninapenda kufuatilia mechi mbali mbali, kuangalia mbinu za wachezaji na kushangilia timu ninayoipenda Pia, hunipa nafasi ya kujifunza nidhamu, ushirikiano na umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, amani na mazingira mazuri, kwa sababu, hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Napendelea sehemu zisizo na kelele nyingi kama nyumbani, maktaba au maeneo ya asili yenye miti na hewa safi. Mahali paina hiyo hunisaidia kupumzika, kufikiri vizuri na kupanga mambo yangu ya badae.

Kila jioni kabla ya kulala hufanya mambo mbalimbali ili kujiandaa na kupumzika. Mara nyingi hula chakula cha jioni, kisha huoga ili nijisikie safi na mtulivu. Baada ya hapo masomo ya siku hiyo na kupanga nitakachofanya kesho. Pia hupenda kutazama televisheni kwa muda mfupi au kusikiza muziki mpole ili kupumzisha akili. Kabla ya kulala huomba au kutafakari kidogo kisha huenda kulala ili nipate usingizi wa kutosha kwa afya yangu.

Ndiyo kabisa, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani. Ujana ulikuwa kipindi cha furaha, nguvu na matumaini mingi, kulikuwa na uhuru wa kucheza, kujifunza mambo mapya na kufanya makosa bila presha kubwa ya maisha. Ningependa kurudi ujana ili nitumie vizuri zaidi muda wangu, nijitume katika masomo na kufuata ndoto zangu pia mapema. Hata hivyo, napenda pia maisha ya sasa, kwa sababu yamenipa uzoefu, busara na ufahamu mpana wa maisha. Hivyo, ingawa ningependa kurudi ujana, nigerudi nikiwa na hekima niliyoipata sasa ili ya kufanya maamuzi bora zaidi.

Ningependa kuwa na uwezo wakuelewa na kujifunza mambo, mapema zaidi. Hasa katika sayansi na lugha. Uwezo huo ungenisaidia kupata maarifa haraka na kutatua matatizo kwa urahisi. Pia, ningependa kuwa na uwezo wakuthibiti muda vyema. Hili niweze kufanya kila kitu muhimu bila kupoteza muda. Na pia, kuwa na muda wakupumzika na kufurahia maisha pia. Uwezo mwingine ninaotarajia ni uwezo wakuhasiliana vizuri na watu wote. Kwa maneno na kwa hisia, iliniweze kuelewa wengine na kushirikiana kwa urahisi.

Kwa kweli huwa najihisi mchanganyiko wa hisia. Mara nyingi huwa subira kidogo lakini pia kuna wakati hufika uchovu na unyong'onye. Hasa ikiwa mstari ni mrefu. Hata hivyo ninajaribu kutumia muda huo kufikiri, kupanga mambo yangu, au hata kuangalia watu wengine kwa utulivu. Wakati mwingine hupita haraka kuliko unavyotarajia na kushirikiana na watu walioko karibu kunafanya muda usisumbue sana. Kwa jumla najijaribu kujipanga kiakili ili kusubiri kwa amani na bila haraka.

Hapana, sipendi kuvaa vipuli kwa sababu napendelea mitindo rahisi na ya kawaida. Kuvaa vipuli mara nyingi kuna husiana na mitindo yenye rangi nyingi au michoro isiyo ya kawaida ambayo kwa kweli inaweza kuvutia kwa wengine lakini kwa mimi hunifanya nijisikie kuwa nimechanganyikiwa na sina utulivu.

Kazi nayodhamini zaidi ni kazi inayohusisha kusaidia wengine na kufanya maisha yao kuwa bora. Kama vile kazi za walimu, madaktari, au watu wanaojitolea kusaidia jamii. Napenda kazi zinazoleta mabadiliko chanya kwa watu kwa sababu zinatoa maana na kuridhisha hisia. Pia, ninadhamini kazi zinazohitaji bidii, uvumilivu na ubunifu. Kwani mtu anapofanya kazi kwa juhudi na hekima, matokeo yake huwa bora na huchangia maendeleo ya mtu kibinafsi na jamii kwa ujumla. Kazi ya aina hio hunifundisha nafasi ya kuchangia, kujifunza na kukua kibinafsi.

Mara nyingi, weekendi ninafanya mambo mbalimbali kulingana na hali yangu. Mara nyingi napumzika nikitazama filamu au kuzoma kitabu. Lakini pia, huenda nikakutana na marafiki au familia. Wakati mwingine, napenda kuenda nje kutembea, kufurahia mandhari, au kucheza micheza ya burudani. Kwa upande mwingine, mara nyingi hutumia wikendi kupanga siku zijazo au kufanya shuguli za kujitengenezea kiakili au kimwili ili kuanza wiki mpya vizuri.

Mimi huunganisha kwenye mtandao kwa njia zote mbili kulingana na hali Mara nyingi natumia wi-fi nyumbani au kwenye sehemu za uma kwa sababu ni ya haraka na haina garama za ziada Lakini pia mara nyingine natumia data ya simu wakati wi-fi haipo au niipo njiani Kwa hiyo, ninajiridhisha kuhakikisha nina mtandao wa kuwaminika kila wakati.

Mara nyingi asubuhi, mimi hupendelea kula chakula kilicho rahisi na chenye afya. Kwa mfano, mara nyingi naweza kula mkate au chapati pamoja na mayai au siagi. Au mara nyingine huliwa uji au sirio na maziwa. Pia, napenda kunywa kikombe cha chai au kahawa ili kunipa nguvu ya kuanza siku. Kwa kawaida na jaribu kuhakikisha chakula changu cha asubuhu kinanipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri kwa siku nzima.

Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki na familia. Kila jumamosi au likizo tulipokuwa tunakusanyika nyumani kwa babu na bibi. Maraa nyingi tulicheza mchezo ya jadi, tulicheka sana, na pia tulifurahia chakula kizuri kirichopikwa na wazazi, babu au bibi. Kila nikikumbuka siku hizo hunijaza furaha na upendo na maranyingi hunifanya nitabasamu hata leo. Kumbukumbu hizo zinayafanya nijisikie salama na kuthamini familia yangu hata zaidi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea kunanifanya nijisikie huru na hunipatia nafasi ya kufikiria mambo kwa utilivu. Maraa nyingi, napenda kutembea nje nikifurahia hewa safi na manthari ya asili. Au mara nyingine tu kuzunguka jirani yangu ili kufanya mazoezi kidogo. Pia, kutembea kunanifanya nijisikia wenye hafia na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu za shugli za shule. Kwa hiyo, kwa kweli napenda kutembea kwa miguu kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha na kufikia malengo yangu. Natamani kupata elimu au taaluma nzuri itakayoniwezesha kujitegemea, kusaidia familia yangu na kutuwa mchango chanya kwa jami. Pia nina ndoto ya kuishi maisha yenye amani, afya njema na furaha. Huku nikitimiza vipaji na uwezo wangu. Ndoto hii hunipa motisha ya kufanya kazi na kusoma kwa BD. Kila siku ili kuhakikisha ninafikia malengo niliyojiwekea.

Napenda rangi nyepesi na yenye utulivu kwa ukuta wa chumba, kama vile nyeupe ama buluu ya anga. Rangi hizi zinanifanya nijisikie tulivu na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya masomo. Pia, rangi nyepesi hufanya chumba kiwe na mwanga zaidi na kinaonekana kikubwa pia zaidi.

Ndio, mara kwa mara ninasoma gazeti. Napenda kusoma habari ili kujua kilicho tokea ndani na nje nchi. Kama siasa, michezo, sayansi, na mambo ya kijami. Kusoma gazeti, kunanisaidia pia kuboresha na kuelewa lugha. Na pia mambo mbali mbali na kunafanya niwe na taarifa za hihi za kufatilia. Wakati mwingine pia, hupitia makala za burudani au utamaduni. Kwani zinanipa mtazamo mpana wa maisha na kunifurahisha pia.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali. Maranyingi upenda kusoma vitabu, makala au habari mtandaoni ili kupata kuelewa kwa mapana. Pia napenda kuuliza maswali na kujadili na marafiki au walimu. Kwani hivo hunisaidia kuelewa mambo kwa undani zaidi. Wakati mwingine, hujaribu kufanya mazoezi au shuguli za vitendo ili kujaribu kile nilicho jifunza. Kwani, kujifunza kwa vitendo kunafanya elimu kuwa ya kweli na raisi kukumbuka. Kwa jumla, napenda njia zinazo nifanya na shirikiana na wengine na pia inapoweza kutumia akili yangu kikamilifu.

Kuhusu wasilisho najihisi mchanganyiko kidogo. Mara nyingine ninakuwa na msisimko na furaha kwa sababu wasilisho ni fursa ya kuonyesha kile nilichojifunza na kuimarisha uwelewa wangu. Hata hivyo, pia mara nyingine ni nahisi hofu kidogo au wasiwasi. Hasa kama sijakua nimejianda vya kutosha. Lakini kwa jumla, najijulisha kuwa wasilisho ni njia nzuri ya kujenga ujasiri, kuboresha uwezo, wakuzungumza, hadharani na kushiriki maarifa yangu na wengine.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi napumzika kidogo baada ya shughuli za asubuhi. Hii, hua kwa kula chakula cha mchana, kunywa kikombe cha chai au maji. Au hata kutembea kidogo, ili kupunguza uchovu pia wa akili. Mara nyingine napenda kutumia muda huu kusoma na kuangalia habari fupi mtandaoni. Au kuzungumza na marafiki ili kuburudika kidogo. Kwa jumla napendelea kutumia mapumziko ya mchana kwa njia zinazonisaidia kupata nguvu na kuandelea na shughuli za mchana kwa ufanisi na ubora.

Ndiyo, mara kadhaa nimewai kushiriki mashindano. Mara nyingi hujihusisha mashindano ya shule au ya kijami. Kama vile mashindano ya michezo, kujibu maswali ya maarifa au mashindano ya sanaa na uwandishi. Kushiriki mashindano kuna nifanya njihisi mwenye msisimuko na changamoto. Na pia, kuna nisaidia kujenga ujasiri, kujifunza kazi, kwa bidii, kushirikiana na wenzangu. Hata kama sio kila wakati, ninafanikiwa kushinda. Uzoefu huu, hunifundisha mengi na hunifanya nijitahidi zaidi, siku za usoni.

Wakati nina wasiwasi, mara nyingi hujaribu kupunguza hali hiyo kwa njia tofauti. Mara nyingi napumzika kidogo, nikichukua pumzi ndefu na kutafakari. Au, nikizungumza na mtu ninaye muamini kama rafiki au familia ili kushirikisha hisia zangu. Pia, mara nyingine hupenda kufanya kitu kinachonifariji, kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au kuandika mawazo yangu kwenye daftari. Kwa ujumla, napenda kutumia mbinu hizi ili kutulia, kufikiria suluhisho na kuendelea na shuguli zangu kwa utulivu zaidi.

Jukumu ni nalopenda kazi ni zaidi ni lile nalopenda nafasi ya kutumia ubunifu na ujuzi wangu kikamilifu. Napenda kushugulika na kazi zinazo itaji kupanga, kutatua matatizo na kufanya maamuzi yenye mantiki. Pia, napenda kazi zinazo ni hiusisha na kushirikiana na wenzangu kuwani kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kufanya kazi kwa ushirikiano. Napenda majukumu ya naonifanya ni jihusishe kikamulifu na kutoa matokeo chanya.

Ndiyo, mara nyingi hutumia teknolojia ya sauti katika maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia simu zenye majibu ya sauti, programu za kurekodi au kusikiliza maelezo, na pia vifaa vya sauti kama speaker kusikiliza mziki au mafunzo. Teknolojia ya sauti inanisaidia kufanya kazi kwa urahisi zaidi, kuwasiliana kwa haraka, na pia kunifrahisha kupitia burudani kama mziki na podcasting. Kwa hiyo, nisehe nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Mimi napendelea kitanda kizuri ambacho ni cha starehe na kunipa usingizi mzuri. Sitaki kitanda kigumu sana ambacho kinaweza kuna sumbuwa mgongo. Wala sitake kitanda laini sana ambacho hakutowa msaada wa kutosha. Kitanda kizuri hufanya ni pumzike vizuri, kunisaidia kupata usingizi wa kutosha na kunifanya nijjisikie tayari kwa shughuli za siku inayofuata. Kwa hiyo, napendelea kitanda ambacho kina mchanganyiko wa starehe na msaada wa mwili.

Ndiyo, napenda kutembea mstuni. Kutembea kwenye msitu, kunanifanya nijisikia karibu na asili na huniruhusu kupumua hwa safi. Pia, ni fursa nzuri ya kuona wanyama na mimea ya asili, kuangalia maathari ya kupendeza na kupanya mazoezi kwa njia ya furaha. Kutembea mstuni, kunanisaidia kupumzika akili, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia huru na mwenye amani. Kwa hiyo, moja ya shugli ninazozipenda sana wakati nina muda wa ziada.

Mara nyingi, asubui napenda kunywa kikombe cha chai au kahawa. Chai, hunitia nguvu kidogo na kunifanya nishike usingizi wa asubui. Huku kahawa, ikinipa msukumo wa kuanza siku vizuri. Wakati mwingine pia napenda kunywa maji safi au juisi ya matunda hili kuanza siku na afya njema. Kinywaji hiki cha asubui, husaidia kunipa nishati na kunifanya nijisikie tayari kwa shuguli zangu za kila siku.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa njia zinazofanya kila mshiriki ya hisi dhamani yake. Mara nyingi, nasherekea kwa kucheka pamoja, kula chakula cha pamoja, au kufanya shughuli ndogo za burudani ili kufurahia pamoja. Pia, upenda kutoa mpongezi kwa kila mshiriki aliyeshiriki kufanikisha malengo ya timu. Kusherekea mafanikio ya timu, kuna nifanya nijisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Kuna imarisha ushirikiano na kunyacha na ukumbukumbu nzuri za furaha na mshikamano.

Ndio, napenda kula popcorn. Mara nyingi, hupenda kula wakati wa burudani, kama vile kuangalia filamu au wakati wa habla za mchezo. Popcorni ni kitafunwa rahisi, chenye ladha nzuri, na hufanya kila tukio kuwa la kufurahisha zaidi. Pia, mara nyingine napenda kuongeza ladha kidogo kama chumvi au sukari ili kunifanya kitafunwa hicho kiwe cha kipekee. Kula popcorn, kuna nifanya nijisikie furaha na burudani kwa wakati mmoja.

Ningependa kujifunza mambo mapya yanayoweza kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku na katika taaluma yangu. Kwa mfano, ningependa kujifunza lugha mpya, teknolojia mpya, au ujuzi wa vitendo kama kupika, kushugulikia fedha, au sanaa fulani. Kujifunza mambo mapya, kunanifanya nijisikia mwenye msukumo, kunapanua mtazamo wangu, na kunisaidia kuwa na uwezo mkubwa wa kushugulikia changamoto mbalimbali za maisha. Pia kunanifanya niwe mtu anaendelea kukua kiakili na kiutamaduni pia.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipofanikisha jambo muhimu ambalo nilikuwa nimejipangia kwa muda mrefu. Nilifanikisha mradi wa shule na kupata matokeo mazuri sana. Tukio hilo lili nilifundisha dhamani ya bidii, uvumilivu na jinsi ya kushirikiana na wengime. Pia linifanya nijisikie fahari na kunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii katika mambo mengine ya maisha yangu.

Ili kueka afya nzuri, mara nyingi ujilinda kwa njia mbali mbali. Napendelea kula chakula chenye lishebora, ikiwa nipamoja na matunda, mboga na protini, na kuepuka vyakula vienye mafuta mengi au sukari nyingi. Pia, hujaribu ufanya mazuezi mara kwa mara, na kutembea, kukimbia, au mchezo mbali mbali, ili mwili ue na nguvu na afya ya njema.

Kila siku, napenda kutumia zanaa mbalimbali za dijiti ili kufanya masomo yangu kuwa rahisi na haraka. Kwa mfano, napenda kutumia simu yangu kuwasiliana na familia, marafiki na walimu na pia kufuatilia taarifa muhimu. Kompyuta pia hutumika kwa kazi za masomo, utafiti na mawasiliano ya mtandakni. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutumia teknolojia kama vile tableti, kamera au programu za kusoma na kujifunza hili kuongeza uwelewa wangu na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye ufanisi. Zana hizi, zina nisaidia kuendeleza ujuzi wangu na kuboresha shughuli zangu za kila siku.

Mimi napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya unitia utulivu na kunipa nafasi ya kutafakari, kusoma au kufanya kazi bila usumbufu. Pia, kunanisaidia kupumzika akili na mwili baada ya shughuli nyingi za siku. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia mahali pa kelele kidogo kama sherehe au hafla. Pale ninapohitaji furaha na mshikamano na wenzangu. Lakini napendelea mahali pa kimya kwa sababu kunanifanya nijisike utulivu na kutimiza majukumu yangu kwa ofanisi.

Mara nyingi, napanga kazi yangu kwa kuanza na mambo muhimu zaidi au yale yanawitaji muda mrefu. Napendelea kuandika orodha ya kazi za siku au wiki. Nikitoa kipao mbele kwael kila jambu kulingana na umuhimu wake na muda unawahitajika. Pia, hujipangia muda wa mapumziko, kati ya kazi ili kuepuka uchovu na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Kwa njia hii, ninaweza kukamilisha kazi yangu kwa ufanisi, kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambu linashugulikiwa kwa wakati unaofa.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai. Mara nyingi hupenda kunywa chai asubuhi ili kunipa nguvu za kuanza siku vizuri. Lakini pia huipenda wakati wowote wa mapumziko. Chai hunifurahisha, hunipa utulivu na mara nyingine hunitia motisha kidogo ni ni kinywaji ambacho nilifunzwa na mama. Pia, mara nyingine napenda kuongeza vyungo kama mdalasini au limau ili kuongeza ladha na kufanya kinywaji hicho kiwe cha kipekee. Kwa jumla, chai ni kinywaji ninachokipenda sana kwa sababu kinanifanya nijisikie vizuri na kuanza au kuendelea na shughuli zangu kwa furaha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua au kuosha vyombo baada ya chakula. Mara nyingi huwa napenda kazi hizi kidogo, hasa pale ninapokuwa nimechoka au nachanganyikiwa na shughli nyingine. Hata hivyo, najua ni sehemu ya jukumu langu nyumbani na mara nyingine ufanya kwa haraka ili niweze kurudi kufanya mambo nayopenda zaidi. Kwa jumla, ingawa siipendi sana kazi hizi hufanya nyumbani kuwa safi na inafundisha nidhamu na uajibikaji.

Wakati ninaposhugulikia makosa kazini, kwanza hufanya tathmini ya kile kilichotokea ili kuelewa chanzo cha tatizo. Baada ya hapo, hujaribu kusahihisha makosa hayo kwa utaratibu na kwa haraka iwezekanavyo. Pia, mara nyingine hufanya mazungumza na wenzangu au wasimamizi wangu ili kupata ushauri au msaada wa kufanikisha suluhisho. Kwa kawaida, pia hufanya tathmini ya jinsi ya kuepuka makosa kama hayo kutokea tena. Na kupanga vizuri, kutumbia mindu sahihi na kujifunza kutokana na uzoefu huo. Kwa hiyo, kushugulikia makosa kazini ne fursa ya kujifunza na kuboresha kazi yangu.

Ndio, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, itakuwa changamoto kidogo kwa sababu tumejipata kutumia vifaa vya kidijiti kila siku. Siku hiyo, ningetumia muda wangu kufanya shughuli za asili kama kusoma vitabu, kuzungumza na familia na marafiki uso kwa uso, kufanya mazoezi au kutembea nje. Ingawa, teknolojia ni sehemu muhumu ya maisha yangu, siku moja bila teknolojia inaweza kunisaidia kupumzika, kutafakari na kufurahia maisha kwa njia ya moja kwa moja na ya kawaida zaidi.

Ndiyo, mara nyingi navaa saa, hasa kwa sababu inaniongoza vizuri na kunisaidia kupanga muda wangu. Sina saa nyingi, lakini ile ninayotumia ni muhimu sana kwangu, ili nijue wakati na nianzingatie ratiba yangu. Pia, saa ufanya nione na vaa kwa mtindo na kunifanya niwe na hisia ya waangalizi wa wakati.

Napendelea mwanga wakati. Sio mkali sana wala hafifu. Mwanga wakati unafanya mazingira yawe ya starehe na kutuliza. Hasa wakati wakazi au mapumziko. Hufanya chumba kuwa na muangaza mzuri lakini hauleti uchovu wa macho kama mwanga mkali. Pia hufanya mazingira yawe ya kirafiki na ya kupumzika zaidi. Jambo ambalo lina nilifanya nijisikie vizuri na kufanya kazi au shuglizangu kwa ufanisi.

Kampuni ninayo iamini sana ni Google. Google ni kampuni ya teknolojia ninayo iamini zaidi kutokana na ubora wake na nguvu ya huduma zake katika maisha yangu ya kila siku. Google haishi kuwa kampuni maarufu tu kwa utafutaji na wa mtandao. Bali, imekua la kutoa huduma na bidhaa nyingi zinazo husiana na teknolojia ya kisasa. Hivyo, Google ni kampuni ambayo inajenga imani kubwa kutokana na ubora wa huduma zao, uvumbuzi na msaada wa kiteknolojia kwa watu wote duniani.

Aina moja ya filamu ninayoipenda ni filamu za vichekesho. Napenda vichekesho kwa sababu zinanifanya nicheke na kupunguza stresi za maisha. Filamu za aina hii huwa na ploti za kupendeza na mara nyingi zinakuwa na wahusika wa kuwachekesha wanaoshugilikia hali ya jamii. Au za kawaida kwa mtindo wa ucheshi. Hizi ni filamu ambazo ninaziona wakati nataka kupumzika na kufurahi. Na pia ni njia nzuri ya kufurahia maisha kwa njia ya burudani.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia na unavifaa vingi vinavyo tofautiana kulingana na bei. Mfumo huu unatua uhuru mkubwa wa kubinafsisha simu yangu. Kama vile, unaweza kueka programu au vipengele, unavyopenda. Pia, kuna urahisi wa kupakua programu nyingi kutoka kwenye soko la Google. Ingawa napenda pia simu za Apple kwa ubora na vifaa ya usalama, Android ndiyo inanifaa zaidi kwa sasa.

Napenda juisi ya machungwa zaidi. Juisi hii ni tamu, inavirutubisho vingi, na inanipa nishati nzuri ya subui. Pia, juisi ya machungwa ni raisi kupatikana na mara nyingi ufanywa kwa matunda safi. Hivyo, inakuwa na ladha ya asili na afia. Mara nyingi napenda kuitumia kama kinywaji cha asubui au wakati wa mapumziko, kwani inanifanya nione mabadiliko makubwa katika mwili wangu.

Ndiyo, napenda kupiga picha hasa wakati wa matukio maalumu au safari. Picha zinanisaidia kuhifadhi kumbukumbu za muhimu na kurudi kwao baadae. Pia, kupiga picha ni njia nzuri ya kuonyesha ulimwengu jinsi unavyo ona na unavyo jisikia. Maranyingi, napenda kupiga picha za maandhari, familia na marafiki kwani zinanifanya niwe na hisia nzuri na kuzichunguza badae.

Napenda kufanya mambo ya kufurahisha na marafiki zangu. Kama vile kuenda sinema, kufanya michezo ya kujiburudisha, au hata kutoka nje kwa matembezi. Tuapenda pia kufanya midahalo ya kupendeza na kucheka pamoja kuhusu mambo ya maisha. Napenda kutumia muda na marafiki wangu kusherekea mafanikio, kushirikiana mawazo na kufurahi pamoja.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na wenye usalama. Kuna majirani wazuri ambao ni wachangamufu na wanasaidia kila wakati. Pia napenda mazingira ya mtaa hasaa asubuhi wakati hewa inakuwa safi na kuna manthari nzuri ya majani na miti. Mtaa wangu pia unayo huduma muhimu karibu kama maduka, shule na maeneo ya michezo. Hii nafanya mtaa wangu kuwa sehemu bora ya kuishi.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni haki yangu ya kiraia na ni njia muhimu ya kuchagua viongozi na kushiriki katika mabadiliko ya jami yangu. Ninajua kuwa kura yangu ina athari kwa mstakabali wa taifa na jamii. Hii ni fursa ya kuonyesha msimamo wangu na kuhahikisha kuwa sauti yangu inasikika.

Uzeefu wa kushangaza niliowahi kupata, nipale nilipofanikiwa kufika lengo kubwa, ambalo lilionekana gumu mwanzoni. Nilijua kuwa lingehitaji juhudi nyingi na wakati mrefu. Lakini nilijitolea na kujifunza kutoka kwa changamoto nilizo zipitia. Niliposikia habari njema kwamba nilifanikiwa, niliguzwa sana kwa sababu ilikuwa ni matokeo ya bidii na uvumilivi wangu. Uzoefu huu ulionyesha kuwa hakuna jambo gumu lisilo wezekana, na kila wakati ni muhimu kuendelea kupigania ndoto zako Hata inapokuwa vigumu.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kuwa maisha ni mchakato wakujifunza na kukua kila siku. Kuna nyakati ambazo upitia changamoto, lakini ni muhimu kujua kuwa kila hali iwe nzuri ya mbaya inatufundisha jambo muhimu. Nimejifunza pia kuwa, kuwa na subra na kufanya maamuzi kwa busara ni muhimu, na kwamba mafanikio halisi ya napatikana kwa kufanya kazi kwa bidi na kwa uaminifu. Vile vile, ni muhimu kudhamini watu walio kuzunguka na kujenga husiano nzuri. Kwani msaada kwa wengine, unaweza kuwa mukombozi wakati wa magumu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao hasa wakati wa mapumziko na familia au marafiki. Michezo kama drafti, bao au chess hunifanya kufikiria zaidi na kuboresha uwezo wangu wa kupanga. Pia, michezo hii inanipa furaha na inakuza ushirikiano na mshikamano na wengine. Ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa stress. Huku, ukifurahi na kujivunia mafanikio unayopata kwenye mchezo.

Mimi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Hasa asubuhi, mchana na jioni. Hii inanisaidia kufuatilia mawasiliano muhimu masomoni. Wakati mwingine, kama kuna jambo la dharura, naweza kuangalia barua pepe zangu zaidi. Lakini mara nyingi hujua ni muda gani bora wa kufuatilia na kujibu.

Ninahifadhi data yangu sehemu mbalimbali kulingana na umuhimu wake. Vitu muhimu kama mafaili ya kazi au masomo huzihifadhi kwenye hifadhi ya mtandao ili niweze kuzifikia kirahisi kutoka kwa vifaa tofauti. Pia, picha na video huzihifadhi kwenye kompyuta yangu na mara kwa mara hufanya hifadhi ya ziada ili kuhakikisha sipo katika hatari ya kupoteza taarifa muhimu. Hii inaniwezesha kufikia data yangu wakati wowote ule.

Napendelea t-shirti kwa sababu ni rahisi kuvaa, inakua nzuri kwa shugli za kila siku na inanifanya nijisikie vizuri na kustarehe. T-shirti pia ni rahisi kuendana na mavazi mengine kama suruari au kaptura. T-shirti inanifanya niwe na mtindo na nionekane rasmi.

Wakati ninahitaji msaada kazini, mara nyingi naanza kwa kuuliza wenzangu au viongozi wangu ili niweze kupata muanga na ushauri waraka. Pia, napenda kutumia vianzo vya mtandaoni kama vile video za mafunzo au makala ili kuelewa zaidi kuhusu kile ninachohitaji. Ikiwa tatizo ni gumu zaidi, ni lazima ni wasiliane na mtaalamu au watalamu au mtu mwenye uzoefu zaidi katika hilo. Ninadhamini sana ushirikiano kazini kwani msaada wa wenzangu upanua mtazamo wangu na kunisaidia kufikia malengo yangu kwa haraka.

Naam nimesha wahi kutembea kwenye ziwa na mto, na ni uzoefu wakufurahisha. Nilikuwa na furahi sana kuona maanthari ya maji na mazingira ya asili. Nilitembea kwenye mto moja na kuona vichaka na miti ya kijani kibichi. Hii likuwa ni fursa nzuri ya kupumzika na kuachana na shuguli za kila siku. Pia, nilifurai kwa sababu nilikuwa na fursa ya kuona wanyama wapori na ndege wakiruka juu ya maji.

Ninajitahidi kwa kupanga ratiba nzuri ambayo inahusisha muda wa kufanya kazi na pia muda wa kupumzika. Ninajua kuwa ni muhimu kujitolea kwa kazi lakini pia ni muhimu kujitunza kimwili na kiakili. Hivyo, mara nyingi hufanya mipango ya kufanya mazoezi, kukutana na familia na kujishughulisha na vitu vinavyonifurahisha baada ya kazi. Kujua mpaka wa kazi na maisha ya kibinafsi kunanisaidia kuepuka uchovu na kutunza usawa. Ili niwe na ufanisi kazini na pia niwe na furaha na familia yangu.

Ndiyo, nimeshawahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa ni uzoefu wa kipekee. Nilifurai sana kuona manthari kutoka angani na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona maeneo makubwa kama miji na maziwa kutoka juu. Ingawa mwanzoni nilijisikia kidogo na wasiwasi, baada ya muda nilijua kuwa safari za ndege ni moja ya njia bora za kufika haraka maeneo mbalimbali. Safari hii ilinionesha jinsi usafiri wa anga unavyoweza kuwa rahisi na wa kustarehe.

Nimeshawai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa ni uzoefu wa kufuraisha na wa kujifunza. Nilifurahi kuona michoro, picha na kazi za mikono kutoka kwa wasani mbali mbali. Maonyesho haya yalionyesha ubunifu na mtindo tofauti wa sana na ilinifanya nipate mtazamo mpia kuhusu umuhimu wa sanaa katika jami. Nilifurai pia kuona michoro inayosema hadithi na kuonyesha tamaduni mbali mbali. Maonyesho ya sanaa ni njia nzuri ya kuhamasisha ubunifu na kujua zaidi kuhusu utamaduni wa wengine.

Kinacho nifanya niwe na furaha sana ni kuwana familia yangu na marafiki wakifurai na kuwana mafanikio. Napenda sana kuwana malengwa yangu ya kikamilika. Iwe ni lakazi au jambo lingine muhimu kwangu. Vitu vidogo kama kutabasamu kutoka kwa mtu, kuwa na amani ya akili au kufurahi na marafiki pia vinanifanya niwe na furaha. Furaha yangu inatokana na kuona mambo mazuri, yakitokea kwangu na kwa watu ni naowapenda.

Napenda kuamka na jua kwa sababu inanipa fursa ya kuanza siku yangu kwa nguvu na ufanisi. Asubui ni wakati bora wa kupanga siku yangu, kufanya mazoezi na kupata muda wa kutafakali. Hii inanifanya ni jisikie tayari kukabiliana na changamoto za siku. Hata hivo, mara nyingi napenda pia kulala mapema iliniwe na usingizi mzuri na niwe pia na nguvu ya kutosha kwa siku inayofuata. Kwa hivyo, ni muhimu kwa mimi kuwa na usawa kati ya kuamka mapema na kulala mapema.